He hei sawa kuhusu shule kama ningekua mwanafunzi kabisa somo ningelipenda zaidi lingekua historia kwa nini historia inaadithi nyingi sana vitu mapinduzi safari na watu waliobadilisha dunia Haikuwa na tukukariri tarehe mbali. Kuelewa kwa nini mambo yaliotokea na jinsi lilivyo adhari. Maisha ya leo pia ilikuwa kama kusafiri bila kuondoka darasani. Lakini pia ningekuwa na mapenzi kidogo na lugha asa ya kiswaili au kingereza kwa sababu ya kuandika aditi, kujielewa vizuri, kucheza na maneno. Wewe je, ni somo gani uliopenda shuleni na kwa nini uwa nilipi kuwai kulipenda kabisa haa.

Ndiyo, mada mzuri sana hiyo je? Umewahi kuona bahari ni swali ndogo lakini linafungua mambo mengi. Bahari huwa na hisia zake sauti ya mawimbi upepo wenye chumvi harufu ya maji na ule upeo usio na mwisho. Watu wengi wanasema mara ya kwanza kuiona bahari huishi mchanganyiko wa furaha na mtulivu wengine hata mshangao kidogo kwa sababu ni kubwa kuliko unavyowazia kichwani. Kwa upande wa Afrika Mashariki, bahari pia ni ma ni maisha uvivu biashara utalii na hata hadithi na nyimbo kwa wengi ni mahali poa. Mapumziko kwa wengine ni kazi ya kila siku. Na pia kuna upande wake wa kutisha wa wa wimbi makubwa kina kirefu na siri zake nyingi kama kama juu kama juani kuiona mara nyingi watu hufikiria kama ziwa kubwa lakini ukifika pale unaipo unaigundua ni dunia tofauti kabisa na wengine. Je, ulipouliza hiyo swali, ulikuwa unamaanisha nini umewahi kuona bahari au unafikiria tu kwa sasa.

Hilo ni swali nzito lakini nzuri sana. Ni hekima gani umejifunza maishani. Moja ya ekima kubwa. Ni hii maisha ya hapingi kelele kabla ya kukufundisha somo mara nyingi. Tunafikiria mambo makubwa ndiyo atatubadilisha kumbe ni vitu vidogo kukosa usubiri kukataliwa au kuvumilia ndivyo utujenge taratibu Nimejifunza pia kwamba si kila kina choumiza ni kibaya na sikila kina chofuraisha ni kizuri kuna mambo yanakuwamiza lakini yanakuokoa baadaye. Na mengine ya nakupara raha ya muda mfupi lakini ya nakuwacha na asara. Ekima nyingine ni iyo watu ubadilika na hilo sikosa lako wala lao kushikilia kilichopita kwa nguvu wakati mtu au wali amebadilika kuna kuwaumiza zaidi kuliko kuachia. Na labda ya umuimu zaidi kujijua ni safari si kitu cha kumaliza kadiri unavyo jifunza zaidi ndivyo unavyo gundua bado una mengi ya kujifunza. Wewe jee ni somo gani la maisha lime wahi kukuwa moyo ni kabisa.

He he he, swali la ni dhamu ilo, haa, unapenda maktabani marangapi, maktabani ni sehemu ya hajabu kidogo kimya, cheka kinaongea, kuna watu wanaipenda kila siku, sikuwa sababu na, sababu wanalazimika mbali kwa sababu. Wanapata utulivu ambao awezi kuhapata kwingine. Ukihingia maktabani hata simu inaonekana kama aina seishimu mazingira. Kwa wengine kuenda maktaba ni ni msimu wakati wa mtimani. Tundipo unayo ona watu wengi afurahia wote wame nyamaza lakini stressi kujuu baada ya hapo kimtima tena. Kuna pia wanaosema hawapendi maktaba kumbe tatizo si kusoma, bali mazagira zao kina mtu anafanya vizuri kwenye ukimwa. Mwingine lakini hata hivyo kuenda maktabani mara chache unaweza kubadilisha mzatamo unakaa chini unaweka mawazo pamoja na unajisikia kama unachukulia maisha kwa umekinini zaidi. Na wewe jee maktabani sehemu ya kuwahanda kwa au ni ile ya nilikabiria mitibani tu.

He hee mada tamu hiyo Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai kahawa au chai si kinywaji tu ni rituali watu wa wa kahawa mara nyingi hupenda asubuhi mapema kabla dunia haijawa na kelele. Kikombe kimoja ya urufu yake ni inatosha. Kuamusha akili wengine wanapenda kahawa kali isio na sukari nyingi. Kama kusema nipende ukweli kama ilivyo. Chai nayo ni ya polepole zaidi. Inakaa na subira watu wengine huinywa jioni au asubuhi kwa utulivu labda na maziwa tangawizi au mdalasini. Chai ina tabia ya kukukalisha chini kufanya upumue kidogo ujiulize umefika aje hapa leo. Utaratibu wenye ndiyo una maana muda maalum kikombe anachokipenda labda kiti fulani au kona ya nyumba hata siku ikiharibika hicho kikombe kimoja kinaeza kuhekebisha hali ya moyo na wewe je uko na unapenda kwa kahawa chai au unabadili kulingana na siku.

Sawa, tuchambwe mcheza jibora wa mpira wa kikapu kwa kina zaidi. Tuchanganye historia ya mcheza jibora wa historia kwanza Michelle Jordan. Alicheza chikango bulls na baada ya Washington Wizards anonekana na wengi kama mchezaji bora wakila wakati mfananiko yake NBA championship sita, final MVP sita. Aliitua Air Jordan kwa sababu ya wezo wake wakuruka na kurusha mpira kwa urembo wa ajabu Sifa kuu unaweza wezo wakushinda chini ya shirikizo kubwa kiasi na ujasiri wakipeke Pili Lebron James anaendelea kucheza na Los Angeles Leagues ana sifa kueza kucheza kwenye nafsi nyingi kunganisha wachezaji na kuongaza timu mafanikio yake NBA championship nne MVP nne sifa kuwezo kimaumbile akili na mchezo na ushawishi mkuba kwenye timu tatu Book Britain R.I.P. Haliteza Los Angeles Leagues kwa miaka ishirini mfanikio yake NBA championship tano finals MVP mbili. Halitua Black Mamba kwa sababu ya pidi ya IR yake ya ushindi. Sifa kuu ubora wa kumaliza mchezo mikubwa na nidhamu ya ajabu. Watuzaji wanawendelea, Stephen Curry, Golden State Warriors, alibadilishwa historia kwa mtindo wa kupiga three points shots. Ameongeza timu yake kushinda NBA championship ne sifa kuwezo wakurusha mpira kutoka umbali kubwa haraka na mtalamu wa mshambulizi ya haraka. Pili, Giannis Antetokopio Mlimwa, Uke Banks, Green Freak, Greek Freak, kwa sababu ya uchanganyiko, waurefu, kiasi na nguvu. Hamishinda NBA, MVP na NBA championship moja sifaku bora wakujilinda, kuchambulia na kubadilisha mchezo ya kipeke mailezo muhimu. Wachezaji hawa wanatofautiana baadhi ya wanajulikana kwa ushindi wa mafanikio wengine kuwa ubinifu na mtindo wa kucheza kutambua mchezaji bora kutategemea vigezo ushindi maumahiri na kibinafsi uungozi na athi ya kimchezo Ilikuwa unataka unaweza kuandika urodha ya kuumu cheza kumi bora wa mpira Wakikapu wa kila wakati pamoja na sifa zao kuza mafanikio ili ue na picha kamili zaidi je nifanye hii.

Ndiyo, hebu tuchambue kidogo kauli mbiu yake, ni nani aliyekufundisha jambo muhimu, hapa tunaweza kuzungumzia kwa maana pana kuhusu elimu maarifa na watu wanaotuwezesha kujua mambo muhimu maishani. Kwa mtu yoyote, jambo muhimu linaweza kuwa lolote, kujua, kusoma, kufanya hesabu, kupika, kuendesha gari, au hata kujua dhamini ya urafiki na heshima. Mtu aneyekufundisha jambo kama hili anaweza kuwa kwanza mwalimu na mkufunzi rasmi. Hawa ndiyo watu tunaowaona shuleni au kwenye mafunzo rasmi. Mfano mwalimu wa shule, wanasimama mafunzo ya hesabu, sayansi au luga, wengine wanatufundisha nidhamu au uelewa wa jamii pili wazazi au mlezi. Mara nyingi wazazi, bibi au babu au walezi hutufundisha maadili muhimu ya maisha, heshima kazi kwa bidii na kudhamini muda, jambo muhimu zaidi linaweza kuwa elimu ya maisha kuliko ile ya vitabu. Tatu, rafiki au mwenzako. Wakati mwingine, rafiki mzuri anaweza kukufundisha kitu muhimu kupitia uzoefu wa pamoja mfano kushirikiana kusamehe au jinsi ya kushughulikia changamoto. Nne mtu usie mfahamu vizuri. Hii inaweza kuwa maadhiri, mfanya biashara au hata mtu kutoka kwa historia au mtandao. Watu hawa wanaweza kushiriki hekima au uzoefu ambao unabadilisha mtazamo wako kwa jambo fulani. Kwa mfano mimi ningewaza kusema jambo muhimu linalo. Jifunza ni kudhamini muda na mtu anayenifundisha. Hili ni baba yangu aliyenifundisha kwa mfano na si kwa maneno tu. Akanionyesha jinsi anavyo tumia muda wake vizuri kila siku. Ikiwa unataka, naweza kuandika kielezo kizuri cha kifupi kinachoeleza. Ni nani aliyenifundisha jambo muhimu ambacho unaweza kutumia na kazi ya shule au kuandika shairi. Hii itakua rahisi lakini yenye maana. Je, unataka nifanye hivyo?

Hakika swali lako linasema unafanya nini kuongeza uzalisha ji wako, yani ni kuhusu mbinu tabia na mikakati ya kuwa na ufanisi zaidi katika kazi masomo au shuguli zako za kila siku. Hapa nita kuonyesha vipengele muhimu ya maelezo ya kina Kwanza kueka malengo ya wazi Andika malengo yako malengo ya liyo wazi ya nasaidia kujua unalenga nini tumia mbinu ya smart goals kwa mabano specific, measurable, achievable, relative time bounds Funga mabano ili kuwa lengo liwena mpangilio unaoweza kufuatilia Mfano badala ya kusema nataka kuwa na ufanisi zaidi sema nitamaliza kazi yangu ya ripoti ya wiki hii kabla ya jumanne sa saa tisa. Pili kupanga ratiba na kupau mbile. Tumia kalenda auto list andika majukumu yote ya weke kwa kipaumbile. Njia ya Elishon Howe Matrix inaweza kusaidia kutofautisha kazi muhimu na zisizo na dharura. Kazi muhimu na ya dharura fanya mara moja. Kazi muhimu lakini siya dharura panga. Kazi zisizo muhimu lakini dharura wachia wengine. Kazi zisizo muhimu na zisizo dharura ni zifute. Tatu kuthibiti muda time management tumia pono mode technique fanya kazi kwa muda wa dakika 25 kisha pumzika dakika 3 Tano, epuka kuchelewa kazi ni proskastination kwa kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo fanya kazi wakati unanguvu zaidi baadhi ya watu wapo asubui wengine usiku kuepuka vitu vina vyochanganya. Zima arifa za simu na kompyuta wakati wakazi, tegemea mazingira ya sio na msongamano au mambo ya sio muhimu, weka muda maalumu wa kutumia mitandao ya kijami ili usivurugike. Tano kutunza afya yako lalaya kutosha usingizi wa saba mbaka nani saa unazoandika akili kufanya kazi vizuri kula lishe bora na kufanya maji ya unakunywa maji ya kutosha fanya mazoezi ya mwili wenye afya unasaidia akili kufanya kazi kwa ufanisi. Sita kuboresha ujuzi wa mbinu za kazi. Jifunze mbinu mpya zinazoongeza ufanisi kama kupo programu za kazi za kupanga au mbinu za speed reading. Soma vitabu au mkala kuhusu productivity na ujifunze kutoka kwa wengine waliofanikiwa. Saba, kuchambua na kuboresha mwisho wa kila siku au wiki. Angalia kazi ulizofanya. Nini kilichofanya kazi vizuri? Nini kilichokilikosa? Tumia mafunzo haya kuboresha ratiba na mbinu zako ushauri wa mwisho kumbuka uzalishaji situ kufanya kazi mingi mbali kufanya kazi kwa ufanisi na kwa akili safi. Hewa kuwa na tuunda mbali malengo mpangilio na kujitunza ikiwa unataka naweza kukuandalia mpango kamili wa siku saba wako.

Umeuliza kiswali jje umewahi kusafiri kwa ndege ambayo inamanisha have you ever travelled by plane? Katika muktadha huu, unawezesha kuzungumza kuhusu uzoefu wa ndege, safari na hisia zinazohusiana na kusafiri kwa ndege. Hapa kuna baadhi ya njia za kuzinga zungumzia hii kwanza kueleza uzoefu wako wa kwanza. Mara Mara yangu ya kwanza kusafiri kwa ndege ilikuwa ya kusisimua sana. Nilihisi mchanganyiko wa furaha na hofu kidogo. Nilipokuwa nikishuka, niliona manthari kutoka angani ambayo haikuwezekana kuiona kwa miguu. Pili kuhusu hisia za ndege. Baadhi ya watu wanapenda ndege kwa sababu ni haraka na rahisi. Lakini wengine wanahofu kuendesha ndege. Hisia zinazoweza kujitokeza ni kama furaha, mshangao, uwoga kidogo au hata hisia ya huru wakati ndege ikipaa angani. Tatu kuhusu safari wa ndege. Safari ya ndege inaweza kuwa ya ndani au ya kimataifa. Njia za ndege hufanya iwe rahisi kusafiri kutoka mji mmoja hadi mwingine bila kutumia muda mrefu kama wa gari au boti. Wakati mwingine ndege huleta uzoefu wa kipekee. Wa kutazama wengi na milima kutoka juu. Nne mambo ya kusherehekea au kutegemea. Mtu anaweza kusherehekea mtu anaweza kusherekea.

Sawa, hii ni aina ya swali la kawaida la mazungumzo katika kiswahili kinachomanisha, tell me about your weekend's activities. Hapa unaweza kuzungumza kuhusu shuguli mbali mbali, zinazofanya mwishoni mwa wiki kwa mfano, mfano wa majibu kwanza kupumzika na familia. Mwisho wa wiki nilikaa na familia yangu tulitazama filamu, tulicheza michezo ya mezani na kuzungumza sana. Ilikuwa ni muda mzuri wa kupumzika na kufurahia pamoja pidi shuguri za nje. Nilitumia wikendi kuenda bustani ya mijini nilitembea kuchukua picha na kufurahia hewa safi. Baada ya hapo nilikaa kwenye kahawa na kusoma kitabu changu kipya tatu kufanya kazi au kujitolea. Nilitumia sehemu ya wikendi kusaidia kwenye kituo cha kujitolea, tulisaidia, kupanga chakula kwa familia maskini. Ilikuwa kazi yenye maana, sana na ilinifanya nisijisikie vizuri nne kupumzika nyumbani. Nilikaa nyumbani tu nikapika chakula kitamu kusoma vitabu na kuangalia vipindi nikipenda kwenye tv. Ni njia nzuri ya kujivisanya baada ya wiki ndefu. Kuna njia nyingi zinafanya majibu yako yawe ya kuvutia. Unaweza kuongeza isia zako kwa mabano. Nilifuraia sana nilikuwa ya kufraia. Kunga maba au tukio la ajabu lilitokea wikendi hiyo ikawa unataka naweza kuandalia majibu ya kipekee kuvutia zaidi yanayoweza kutumika kwenye mazungumzo halisi unataka nifanye hivi.

Hasa ebu tuanze kuzungumzia chakula gani unachapenda zaidi kwa ufasaha na kwa ma mataz mtazamo wa ladha tofauti Kila mtu ana jibu lake la kipekee kulingana na ladha kumbu kumbu au tabia za familia, kwa mfano chakula na kitamaduni watu wengi hufurahia chakula cha asili cha nche zao kwa mfano. Hapo Tanzania chapati ugali, wali na samaki, nyama ya choma, wali ya nazi au viazi vya kukaanga, mara nyingi ni vichache vinavyopendwa na wengi. Kila kitu kina ladha ya kipekee kutokana na viungo vilivyotumika chakula cha kimataifa, baadhi ya watu wanapenda chakula cha kimataifa kama pizza, burger, sushi au pes pasta.Hii mara nyingi ni kutokana na mchanganyiko wa ladha tofauti ya rr, urahisi wa chakula. Chakula cha afya. Wengine hupenda chakula chema afya kama mdogo za majani, matunda au mlo wa kijani. Hii ni kutokana na umuhimu wa kula vya vizuri na kudumisha afya. Sababu za kuchanganya chakula ladha ni sababu kuu chakula kinapokuwa na ladha nzuri. Kila mtu anapi kipenda kumbu kumbu watu wanapenda kuchakula kinacho wakumbusha nyakati nzuri au familia urahisi chakula rahisi kuandaa au kupata mara nyingi hupendwa zaidi. Kwa upande wangu, kama ningekuwa na ladha ya kuonja, ningejaribu kusema ni chakula kinachopendwa na wengi. Chapati ya nyama na mboga awali na nazi na samaki. Ladha yake ni changanyiko wa tamu. Chumvi kidogo na viungo, vienye harufu nzuri. Ikiwa unataka naweze pia zungumza juu ya chakula kinachopenda zaidi na kila kand kanda ya na umri. Ni inte interesting sana kuona tofauti je, unataka nifanye hivyo?

Hakika hebu tuzungumzie kuhusu timu bora ya mpira ya ki ragbi wa marekani America football kwanza ni muhimu tutambue kwa bora inaweza kumaanisha kitu tofauti rekodi ya ushindi mashabiki wengi au mafuniko ya historia Kwa upande wa NFL National Ball League, timu ambazo mara nyingi huchukuliwa kwa bora kwa rekodi ya ushindi na historia ni kwanza New England Patriots. Timu hii imeongoza kwa mafunikio sana katika karne ya 20 na moja hasa nchi ya coach Bill Belchick na mchezaji nyota Tom Brady. Bradi ameibuka washindi wa spuwa ball mara sita 2001-2003 2004-2014 2008-2018 wali julikana kwa kucheza waburusa mbinu za hila za kistrateji na utulivu wakipekee katika mashindano makali Pili, Pete Sagbal Stellars timu ya historia ndefu ya ushindi na mashabiki wa dhati Walishinda wa sapa blu mara sita pia Wamejulikana kwa ulinzi wao mkali na wachezaji wa nguvu tatu San Francisco 49 years. Timu yenye historia ya mafanikio makubwa hasa miaka ya 1980 na 1990. Washindi wa Super Bowl Mara tano. Wanamashujaa kama Joy Mountain na Jerry Rice ambaye ni baadhi ya wachezaji bora wa historia nne Dallas Cowboys. Mara nyingi hutumia Americans team kutokana na mashabiki wengi na wa umaarufu mkubwa. Washindi wa Superblow Mara tano Temi yenye nguvu ya mashabiki na utambulisho mkubwa wa kitamaduni Tano Green Bay Packers timu yenye historia ndefu zaidi ikianzisha 1919 Washindi wa Superblow Mara nne Wanajulikana kwa mashabiki wanaminifu na mfumo wa umiliki wa jamii ni timu pekee NFL imeimarishwa na mashabiki kama unataka naweza pia kuangalia timu bora ya sasa. Kulingana na form yao ya hivi karibuni na wachezaji nyota sio historia tu hii itakupa picha ya bora kwa sasa je ungependa nifa.

Unataka tuzungumze kuhusu chakula cha jioni. Hii ni swali la kawaida sana. Na kila mtu analadha tofauti hebu nikupe baadhi ya njia ya kuzungumzia au kueleza chakula cha jioni unachopenda. Kwanza chakula cha kiasili, cha kiswaili, ugali na mboga. Hii ni klasik ugali wa mahindi au mihogo pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki mchicha au kunde mara nyingi waambatana na samaki au nyama ya kukaanga. Wali na maharagwe, wali wa mchele, wali mchanganyiko na maharagwe, mara nyingi huingizwa pili pili kidogo kwa ladha, pili chakula chaharaka, pizza watu wengi wanapenda pizza kwa sababu inaweza kuwa na top things tofauti kama nyama jimbini na mboga. Buggers na chips niraisi haraka na ladha nzuri hasa baadhi ya siku ndefu kazini, tatu chakula cha kipeke au international, suluhu au paste. Sushi au paste, kwa wale wanapenda ladha za kimataifa, sushi au paste inaweza kuwa chakula cha jioni kinachofa. Kari ya kihindi au thai ladha kali za kipeke huongeza variety kwenye chakula chajioni vitu vya msingi lakini vinapendeza saladi za majani Kwa wali wanaotaka chakula chepesi, saladi za majani na mboga mbichi ni nzuri sana. Supu au mchuzi wa mboga ni raisi kutengeneza yenye afya na inafaa kwa jioni. Kama ungependa naweza pia kukuandalia list ya mapendekezo ya chakula chajioni chawiki nzima kutoka swahili hadi kimataifa ambayo nirahisi kuaanda nyumbani. Hii inaweza kupa ideas mpya kila siku. Unataka nifanye.

Umeuliza je unapenda kuzungumza kuhusu siasa, hii ni swali la moja kwa moja kuhusu mapendeleo ya mtu kuhusiana na siasa kuna njia kathaa za kuzungumzia hili Kwanza kujibu kwa kweli Ikiwa mtu anapenda siasa, anaweza kusema ndio napenda kujadili siasa kwani ni muhimu kuelewa jinsi nchi inavyoendeleshwa na kuwathiri maisha ya kila siku. Ikiwa hapendi hapana sana siasa zinanivuruga na zinanifanya nijisikie ngumu kuelewa pili kutumia hoja za kawaida. Siasa ni sehemu ya maisha ya kila siku hata kama mtu haendi kwenye kura maamuzi ya kisiasa yanadhiri uchumi elimu afya na jamii kwa ujumla Kujadili siasa kunasaidia kujua haki na wajibu wa raia Tatu njia ya kujigarafia na kitamaduni watu katika baadhi ya jamii wanapenda sana kujadili siasa Wakati mwingine wanapendelea kuipuka kwa sababu ni mada inayoweza kusababisha mabishano nne njia ya kufunza Ikiwa ungependa kuanzisha mazungumzo ya kisiasa. Unaweza kuuliza je unafikiri sera mpya ya serekali itasaidia au kuathiri wananchi vibaya. Ikiwa unataka naweza kuandika mfano wa majibu ya kifupi ya kati ya kina na kwa swali hili ambalo mtu anaweza kutumia kwenye mazungumzo ya kila siku.

Hebu tuangalie kwa kina swali ya unapenda mahali pa kimya au pa kelele inaweza kuchanganywa kutoka mitazamo kadhaa binafsi kihisia kijamii na hata kisaikolojia kwanza mahali pa kimya mahali pa kimya ni mahali ambapo mtu anaweza kupumzika kutafakari au kuzingatia mawazo yake bila vikwazo vya nje faida zake ni kujitambua kimya kinatoa nafsi ya Kutambua hisia na mwanzo binafsi Kibunifu watu wengine wanapata ubunifu mkubwa wanapokua kimya Kwani hakuna vichekesho au kelele vinavyochanganya akili kupumzika mwili au akili vinaweza kupumzika bila msongo wa kelele kukusanya nadharia Kwa wanafunzi au wafanyabiashara kimya ni muhimu kwao kufikiria mipango na kutatua matatizo Lakini matatizo yake ni watu wanaweza kuhisi upweke au kuwa na mawazo mengi yasio na mpangilio pili mahali pa kelele kelele inahusisha shughuli nyingi, muziki watu kuzungumza magari au sherehe, faida zake ni kuchochea nishati Baadhi ya watu wanapata motisha wanaposikiliza kelele au mazungumzo ikiwemo mziki au msongamano wa watu kujihusisha kijamii kelele inamaanisha uwepo wa jamii sherehe au mahusiano ya kijamii kuondolea unyongovu Kwa baadhi ya watu kelele hufanya hisia kuwa nzuri hasa wakati wa burudani Lakini mtazamo yake ni kelele nyingi inaweza kuchosha kuongeza stress na kuathiri umakini au usingizi Tatu uchaguzi wa kibinafsi watu wengine tabia za introspecific Kwa mabano kutaka kufikia sana wanapenda kimya watu wenye nguvu za kijamii wanapenda wapenzi wa sherehe au wanapenda Changamoto hufurahia kelele Mara nyingi mtu anaweza kutaka kimya kwa kazi lakini kelele kwa burudani hiyo si lazima uwe wa kimya au wa kelele kwa maisha yote Kwa kifupi kimya ni kwa kifikra au tulivu kelele ni kwa nishati na mwilingano wa kijamii uchaguzi ni wa mtu mtazamo binafsi na hali ya maisha. Ikiwa ungependa naweza pia kuandika matazamo ya kisaikolojia ya kisiasa kuhusu jinsi kimya na kelele zinavyoathiri ubongo. Hii inaweza kufanya jibu liwe la kina zaidi je nifanye hivyo.

Haa sawa hii ni kuhusu zana za dijiti Tunapozunguzia kila siku kuna aina nyingi za zana za dijiti na kila moja ina manufaa tofauti kulingana na kile unachotaka kufanya hapa ni baadhi ya mfano kwanza zana za mawasiliano WhatsApp, Telegram, zenga kwa kutumia ujumbe haraka picha, video au faila email kwa mawasiliano rasmi na biashara Zoom, Microsoft Teams, Google Meet kwa mikutano ya video na mafunzo mtandaoni Faida kueleza mawasiliano na watu popote duniani kwa haraka, pili zana za kazi na uzalishaji, Google Docs, Microsoft Word, Notion kwa kuandika, kuhifadhi na kushirikiana na nyaraka. Excel, google sheet, kwa kupanga data, kufanya hesabu na kuchambua tarifa te treo asana monday.com kwa kupanga kazi kutrack program ya kushirikiana na mtu Faida kusaidia na kupanga vizuri kazi na kuongeza ufanisi. Tatu, zana za kumbuka na mpangilio Google app kalenda kwa kupanga ratiba na kupuka tahadhiria ya mkutano If ever not, one not kwa kuanda mailezo zao au kumbukumbu faida kuwa na mpangilio nzuri na kuto sahau mambo muhimu na zana za burudani na kujifunza YouTube, Spotify, Netflix wa kuzisikiza mziki, podcast na kutazama video au filamu. Duolingo Akademi Kauru sera kwa kujifunza lugha mpya au taidi mpya mtanda au nifaida kujiburudisha na kuongeza ujuzi kwa wakati mmoja. Tano, zana za kifedha, Mpesa, Paypal, Revolt kwa kulipa, kutumia Mpesa na kuthibiti bahati, Bank Apps kufuatilia salio au shuguli za kifedha. Zaidi rahisi haraka na salama kulipa au kupokea pesa kwa kweli zina zote hizi ni sihemu ya maisha ya kila siku. Sasa na watu wengi wanaweza kuishi kila bila zana hizi za dijiti hata kwa shule, kazi au burudani. Zana hizi zinafanya kila kitu kue rahizi zaidi. Kama ungependa naweza pia kufanya orodha ya zana za dijiti za lazima kila siku kulingana na matumizi ya mtu wa kawaida ikiwemo zile ambazo wengi wana ziweka kwenye simu yao. Hii inaweza kuwa rahisi kwa mtazamo wa kawaida je ungependa nifanya hivyo.

Haunapenda picha marangapi swali hili linaweza kuel kueleweka kwa njia kadhaa kulingana na muktadha Kiutendaaji mtu anauliza kuhusu marangapi anapenda kuchora kupiga au kuka kukagalia picha hebu tuchambue kwa undani kipimo chamara Hapa unaweza kuzingatia, unapenda picha maramoja kwa siku marakadhaa kwa wiki au maratu unapohisi hamu. Kila mtu anaki wangocha mapenzi kwa sanaa au picha. Pili, aina ya picha, swali inaweza pia kutegemea aina ya picha. Picha za urembo, picha za kumbu kumbu, picha za matandao ya kijamii au picha za asili na mandhari. Marangapi unapenda picha inayoweza kubadilika kulingana na aina hii tatu mkutadha wa hisia. Picha zinazo weza kuhamisha hisia tofauti, furaha uzuni, msukumano, hivyo marangapi unapenda picha pia inaweza kuashiri marangapi unahisi kuvutiwa na kutoa na shirikiana na picha nne falasa kidogo. Kwa baadhi ya watu unapenda picha silazima iwe mara nyingi, lakini ni kila wakati inapokufanya huisi kitu. Hivyo sio idadi ya mara mbali ubora wa uzoefu. Kwa hivyo jibu linaweza kuwa kila siku napenda kuona picha kwani zinanipa furaha na msukumo. Mara chache tu lakini picha la ambazo napenda huwa na maana kubwa. Ikiwa unataka naweza pia kuandika jibula kifasihi au la kuchekesha kwa kiswaili ambalo lingefa kwa kiswaili hii je nifanye hivyo.

Ni story nzuri sana kuli Ukiuliza mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea unaweza kuzungumza kuhusu historia utamaduni na umuhimu wa eneo kuhusika Hapa kuna baadhi ya njia za kujibu kwa ubunifu mfano wa jibu kwanza kusimulia unapoenda kihistoria ningependa kutembelea Zanzibar hasa mji Makongeni ni mahali penye historia ndefu ya biashara ya viungo utumwa na mchanganyiko wa tamaduni mbalimbali. Nataka kuona nataka kuona miundo ya kale maduka ya zamani na hata usafiri kwenye mabahari ambayo yalihusiana na historia ya kisiwa hiki Kwangu, kutembelea mji mkongwe kunageuka kuwa kama kurudi nyumbani katika wakati wa kihistoria pili. Kusisitiza umuhimu wa elimu na historia, ningependa kutembea gereza na la. Robben Island nchi Afrika Kusini ambako Nelson Mandela alikalia na mahali pa kihistoria kwa sababu linanikumbusha nguvu ya kupigania huru na haki za kibinadamu kutembelea mahali pa hapa kunanifundisha kuhusu mateso ya kihistoria na matumaini ya kibinadamu tatu kuunganisha historia na utalii ningependa kutembea Pyramids na Misri Si tu ni maajabu ya dunia Bali pia ni sehemu ya kihistoria inaonyesha ustadi wa zamani ya wabinadamu imani zao na maisha yao ya kila siku. Ni nafsi ya kuelewa historia ya kale kwa macho yao yangu mwenyewe. Kuna mbinu mbili nzuri za kuongeza vituo wajibu. Kwanza onyesha hisia zako. Kama unavutiwa na maisha ya watu wa kale ujenzi au historia ya kisasa pili elimu eleza umuhimu wa kihistoria usisahau kusema kwa nini mahali hicho ni mahali maalum kihistoria kama unataka naweza kuandika jibu fulani na zuri la sentensi tatu mpaka nne ambalo ungeweza kutumia moja kwa moja kwa mtihani au mazungumzo. Je, nifanye hivi?

Hapa kuna mfano wa jinsi unaweza kujibu swali la niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi kwa swahili rafiki yangu wa karibu zaidi ni Amina tumekua marafiki kwa zaidi ya miaka mitano napenda Amina kwa sababu ni mtu wa kweli Daima ananielewa na kunipa, ushauri mzuri pale ninapohitaji. Ana tabia ya kucheka, sana na kufanya kila hali iwe rahisi na yenye furaha. Pia ni mtu wa kuaminika najua kwamba kila siri ilionayo kwa amina itabaki salama. Tunapokua pamoja, tunapenda kuzungumza kukusu ndoto zetu shule familia na mambo madogo ya kale ya kila siku Rafiki huyu hufanya maisha yangu kuwa mazuri na yeye yenye furaha Ikiwa ungependa naweza pia kuandika toleo fupi zaidi la kawaida zaidi ambalo linaweza kutumia kwenye mzungumzo mazungumzo au jaribu la darasa je ungependa nifanye hivyo.

Hakika, wacha tuchambue kwa kina mada ya unapokeaje maoni kutoka kwa ingine. Hii ni jambo muhimu sana katika maisha binafsi kazini na hata kwenye mtandao ya kijamii, mtoa huduma, mstari ya nje na matu. Mtazamo tofauti kwanza kusikiza na kwa akili wazi wakati mtu anatoa maoni ya juu yako na ukazi yako ni muhimu kusikiliza na kwa makini bila kuingilia hasira hata kama maoni yao ni hasi au yanakuchukiza kidogo jaribu kutofanya majibu ya haraka kufanya mwili au akili yako kuwa open minded Fikiria kama maoni yao ni chimbuko la kujifunza si chambulio Pili tambua aina ya maneno maoni kutoka kwa wengine wanaweza kuwa na asili tofauti Constructive yanakusaidia kuboresha kitu mfano ladha unaweza kuboresha muundo wa ripoti hli iwe rahisi kuelewa Destructive, yanakusudia kuadhilisha au kukutakatisha tamaa, kukukatisha tamaa bila kusaidia bila sababu ya msingi, neutral, haya si jema wala mbaya, labda nii mtazamo tu wa mtu mingine. Jumla kujua ni aina gani ya maoni yanaupokea kuna kusaidia jinsi unavyoweza kuyashughulikia. Tatu, tambua ni nini unachoweza kuchukua. Chukua maoni ambayo ni yenye thamani na kwa maendeleo yako. Acha wa yale ambayo ni yasio na msingi au yanayokuthiri kihisia bila faida. Mfano ikiwa mtu anasema tu huu ni mbaya. Unaweza kuuliza ni kipengele gani hasa unachosema ni kibaya ili kubadilisha maoni. Kwa chimbuko la maendeleo nne tumia maoni kama chimbuko cha kujiboresha hili ni jambo muhimu kwa watu wanaojitahidi kujiendeleza mfano katika kazi au masomo. Maoni mazuri yasio na kibinafsi yanaweza kukuonyesha sehemu ulizo na njia za kuboresha usikubali maoni ambayo yakufanya ujihisi mdogo badala yake tazama kama sehemu ya kujifunza. Tano, jali hisia zako. Kujali kukubali maono siyo sana na kukubali kila kitu unachosemewa. Weka mipaka usiruhusu mtu akudhahailishe au akuvurige hisia zako chukua muda ikiwa maoni ya yanayokuwaza najaribu kuyachambua baada ya kuchora kidogo au bila hisia zita Shughulika maoni ya ujasiri, usione maoni ni kama vitisho, bali kama fursa ya mazungumzo, ulizi maswali Unaonaje nifanye tofauti au unaweza kuniambia mfano maalumu, hii inaonyesha unathamini maoni ya na una.

Ha, swali nzuri, tukizungumzia, unapenda aje rangi gani na ukuta wa chumba, kuna mambo kadhaa ya kuzingatia, hebu tuchambue kwa undani, kwanza mazingatio ya hisia ya mtazamo, rangi zinauwezo wa kuadhiri hisia na mazingira ya chumba kwa mfano. Rangi za moto, nyekundu, machungwa, manjano, zinachochea, nguvu, uhai, na hisia za furaha na au shawuku. Hata hivyo, rangi hizi zinaweza kufanya chumba kiwe cha moto zaidi au chenye bizi, hisia ikiwa zimekua sana. Sana rangi za baridi blue kijani samasawati Zinatoa utulivu amani na hutoa hali ya kupumzika zinafaa sana kwa nyumba vya kulala na chumba cha kusoma Neutral color beige grey white hizi ni rahisi kupachika vitu na zinafaa kama msingi. Zinaweza kufanya chumba kiwe spacious na safi. Lakini zinaweza pia kuonekana kavu ikiwa hazina rangi. Nyingine zinazoacha hisia. Pili ukubwa wa mazingira wa chumba. Vyumba vidogo vinaonekana vikubwa zaidi kwa rangi nyeusi au za pastel. Vyumba vikubwa vinaweza kuhimili rangi zenye nguvu au nyeusi mwanga wa asili unabadilisha jinsi rangi inavyoonekana. Rangi ya blue inaweza kuonekana baridi sana mchana lakini lakini laini zaidi wakati wa jioni Tatu mtindo la ladha binafsi wengine wanapenda wanapendelea rangi za mind central modern kama mood stand til na terracotta wengine wanapendelea mini malts, scannivian vibe, white grey, soft pink, au tabrangi pia zinaweza kuendana na fainch, fanicha mapazi au mapambo. Inahusikisha chumba kinachoonekana kilichopangwa vizune Nne mbinu za kipekee ancient world ukuta moja yenye rangi kali zingine nyepesi nyepesi hii inatoa mtazamo wa kuvutia bila kufanya chumba kiwe cha bizi Ombrio, gradient wall, rangi inabadilika, taratibu kutoka juu hadi chini inatoa mtazamo wa kisanii na wakisasa. Rangi ya nature inspired. Kijani cha mimea beige cha mchanga au blu ya samahani hizi zinatoa utulivu na comfort. Kwa kifupi rangi ya ukuta haitegemei tu upendeleo, bali pia ukubwa wa chumba, mwangaza na hisia unazotaka. Ikiwa unataka naweza kuorodhesha rangi kumi bora za ukuta kulingana na mudi ya chumba kulingana na mudi ya chumba ili uwe na mzungumzo ya kuchagua hii inaweza.